Mafanikio niliojipatia kazini ni kujifunza kufanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi, kumaliza miradi muhimu kwa wakati na kupata pongezi au kutambuliwa kwa jitahidi zangu.